Ndiyo napenda kuandika kwa mkono na pia kwa kutumia kwa kompyuta lakini, kila njia ina nafasi yake, maana yake na faida zake kulingana na hali, lengo na mazingira. Siwezi kusema napenda moja peke au kuwacha nyingine kwa sababu, zote mbili hunisaidia kwa njia tofauti. Mahana ya kuandika kwangu kwanza, kuandika kwangu si tu tendo la kueka maneno kwenye karatasi au skrini, bali ni njia ya kuwasilisha mawazo, hisia na maarifa, ni chombo cha kujieleza, kujifunza na kuhifadhi kumbu kumbu. Njia ninayotumia kuandika huathiri sana namna ninavyofikiri na kuunda mawazo yangu. Upande wa kuandika mkono, nina uhusiano wa karibu na mawazo. Ninapopenda kuandika kwa mkono huhisi kuna uhusiano wa moja kwa moja. Kati ya akili na mkono wa karatasi. Mawazo hutiririka taratibu lakini kwa kina. Kuandika kwa mkono hunifanya nifikirie zaidi kabla ya kuandika neno lolote. Hiyo hunisaidia kupanga mawazo yangu vizuri na kuepuka kuandika bila mpangilio. Pia inakuza kumbu kumbu na ulewa. Kuandika kwa mkono hunisaidia kumbu kumbu nilichoandika kwa urahisi zaidi. Wataalamu wengi wanasema kuwa mtu anapoandika kwa mkono ubongo hushiriki zaidi katika kuchakata taarifa. Ndiyo maana napenda kuandika kwa mkono ninapojifunza kuchukua noti darasani na kuandika mawazo muhimu. Pia inaleta utulivu wa kihisia. Kuandika kwa mkono kuna utulivu wa kipekee. Sauti ya kalamu ikigusa karatasi kurasa zikigeuzwa na harufu ya karatasi hunifanya nijisikie nipo katika dunia tulivu. Hii ni muhimu sana napokuwa na mawazo mengi au msongo wa akili. Kuandika kwa mkono huwa kama tiba ya kihisia. Kuna changamoto mbali mbali za kuandika kwa mkono. Hata hivo kuandika kwa mkono, huchukua muda mrefu, huweza kuchosha mkono na marekebisho ni magumu. Ifadhi ya maandishi pia ni ngumu lakini pamoja na changamoto hizi bado ninaithamini sana njia hii. Kwa upande wa kuandika na kompyuta, ni ya kasi mno na ufanisi. Kuandika kwa kompyuta kunanivutia kwa sababu ya kasi yake. Naweza kuandika kurasa nyingi kwa mda mfupi sana. Hii ni muhimu hasaa ninapokuwa na kazi nyingi, ripoti, barua na insha ndefu. Kompyuta hunipa uwezo wa kuhariri maandishi haraka bila kuandika upya kila kitu. Urahisi wa marekebisho. Moja ya sababu kuu ninazopenda kuandika kwa kompyuta ni, iko rahisi kwa kurekebisha makosa. Naweza kuongeza, kufuta kubadilisha sentensi au kupanga upya haya kwa urahisi. Hii hunipa uhuru wa kujaribu mawazo tofauti bila hofu ya kuharibu kazi yangu. Pia ni hifadhi na usalamu wa maandishi. Kuandika kwa kompyuta huniruhusu kuhifadhi kazi zangu kwa mda mrefu. Naweza kuzihifadhi kwenye kifaa, kwenye mtandao au kuzishirikisha na wengine kwa urahisi. Hii ni faida kubwa ikilinganishwa na karatasi ambazo zinaweza kupotea na kuharibika. Pia inamatumizi ya zana za kisasa. Kompyuta hunipa zana nyingi kama ukaguzi wa taajia, kamusi, utafutaji wa haraka wa taarifa na uweza wa kushirikiana na wengine. Zana hizi hunifanya niandike kwa ufanisi zaidi na kwa ubora wa juu. Iko na changamoto zake pia. Kuandika kwa kompyuta, huleta usumbufu. Mitandao ya kijamii na harifa. Pia huweza kuchosha macho. Wakati mwingine huondoa umakini wa kina, ndio maana lazima nijidhibiti, ninapotumia kompyuta. Kuna wakati ninapopenda kuandika kwa mkono. Wakati nachukua note, wakati ninapopanga mawazo yangu, wakati ninapoandika shajara, ninapotaka kutafakari kwa kina, na ninapojifunza jambo jipya. Pia, kuna wakati napenda kuandika kwa kompyuta, ninapoandika insha au ripoti ndefu, ninapotumia barua pepe au nyaraka rasmi, napotaka kushirikisha kazi yangu na wengine na ninapofanya marekebisho mengi. Hapa kompyuta hunipa urahisi, kasi na ufanisi. Kuamka kuandika kwa mkono, unapata kumbe umeandika kwa kina, utulivu upo na kumbu kumbu. Kuandika kwa kompyuta ni kasi na pia ni rahisi na ina ufanisi. Njia zote mbili zina mchango mkubwa katika maisha yangu ya uandishi. Kutumia njia zote mbili, kunanifundisha kuwa, hakuna njia moja bora kwa kila hali. Busara ni kujua ni wakati gani hutumii mkono na ni wakati gani utumie kompyuta. Hii hunifanya niwe mwandishi mwenye usawa na ufanisi. Napenda kuandika kwa mkono na pia kwa kompyuta. Kila njia ina uzuri wake na umuhimu wake. Kuandika kwa mkono hunipa utulivu na kina cha mawazo. Kukuandika kwa kompyuta hunipa kasi na urahisi wa kazi. Kwa kuunganisha njia zote mbili mi naweza kuandika vizuri zaidi kwa ufanisi na kwa furaha.